Lala ni ile hali sasa ya kupumzika lakini usingizi yaani unacheki. Kulala ni kwenda usingizi unajua. Kuamuasasa eh acha upumzike. Kwa hivyo watu hulala sana sana ma usiku unacheki usiku ndo watu wanakuwaga wamelala sana. Lakini bado watu wengine ulala asubuhi unajua unalingana. Bado ya lingana na kazi yako unaona. Lakini lala inausika na usingizi yaani ni kwa ukousingizi, wakatiyenye ukousingizi, ni sasa ndo umelala, unaona. Mkuvo ka mimi ulala mapema, ili niamke mapema, unaona. Juu nayo nikilala ni mechelewa, tu nitaamka nimechelewa, na mimi nataka kuamka mapema, unaona. Kwa hivo kulala yangu milazima nilale mapema. Juuminayo napenda kulala juu, kulala nayo ufanya upumzike fiti, unajua. Kulatu ni ya fiti ni, ukiamka asubuhi, kisha unasikia ukofiti yaani.

Kompyuta. Kompyuta nayo ni mashini tu unacheki. Ni mashini ilikuja kusaidia binadamu kufanya kazi rahisi unaoana. Juu unaona kompyuta inasaidiana mambo mingi. Kompyuta inaweza kusaidia uwasiliane na mtu ako mbali unaona. Mtu hayuko karibu na wewe. Juu unajua ka hakungekuwa na kitu ka kompyuta ama simu siju mngewasiliana aje, unaona. Lakini kompyuta itakusaidia kutuma mabarua pepe hivi unaona. Uwasiliane na mtu ako mbali. Bado itakusaidia kuweka data zako unaona. Itakusaidia kuweka mambo yako. Na inaweka vizuri yaani. Hadi ukienda kutafuta unatafuta haraka na urahisi unaona. Hiyo ndio kitu hunifurahisha na kompyuta unaona. Kompyuta pia unaweza tumia ka kitu ya kukuelimisha unajua. Eee, kompyuta ukienda tu unasoma soma mambo hivyo mitandaoni na nini nini. Inakusaidia sana kujua mambo mingi sana unaona. Eee, kompyuta pia inakuelimisha kwa hivyo kompyuta ni uradi sana. Eee.

Shule, shule tuseme ni ile zabe yani mahali yenye watu huenda kupokea mafunzo masomo yaani masomo ya kitu yoyote tu, kunaeza kuwa na masomo ya hii masomo nyoto, masomo ya kishule hivi, saa nitaku, hii ya masomo kaa ya sayansi hivi, unaona. Kama kina kemia, bayolojia, unaona hizo kina hesabati, kiswahili, kiingereza, unaona hiyo masomo ya shule, shule hii ya, kaa shule ya msingi hivi, unaona. Na bado sasa kuna shule kama chuo kikuu hivi unaona. Kwa hivo shule ni mingi. Inalingana ni shule gani mtu ako. Unaona, kwa hivo tu shule ziko, shule ziko, hadi shule ya mikono unajua. Vitu kama ufundi. Fundi wa mawe hivyo bado unajua hadi hiyo ni shule bado. Kwa hivo inalingana we unadai shule gani.

Programme utumizi. Programme utumizi mi labda tu seme programme utumizi sasa ni gani mi tuseme labda WhatsApp hivi Instagram hizo ndizo program zenye mi hutumiaga tumiaga sana sana sana kuwasiliana kufanya vitu shugli shugli tu mingi mingi hizo ndizo program zenye mi hutumia sana sana.

Asa, asa ina manisha, we, asa ina manisha, chimi ina manisha, kuu, yani, kitu fulani yani, yani, inaongelea kitu yani moja fulani, aiongelei vitu mbili, ni kama sai nikikwambia, enda unitie, mwanafunzi, alafu nikwambie, asa, kama nani sasa, nikwambie, ai ziih, acha nikweleze, nika nikwambie, enda unitaftia kikombe, alafu nikwambie, asa, ile kikombe, ya rangi rangi nyekundu hivi unaona kwa hivyo nimekuambia tu ya rangi nyekundu asa asa ni nika kitut u kuspesify yaani unaona asa inamanisha kitu fulani pekeake si usilete veva kuzingine ea hivyo ndo mi neza kuchapia na asa.

Julai ni mwezi, unaona, sijui ni mwezi wa mwezi wa saba hapo, mwezi wa saba wa sita, mwezi wa saba wa sita hapo, hee, hiyo nayo inakuwaga wakati wa baridi pia, hee, kuna kuwaga na baridi ingine, hee, amahadi upate saa kuna nyesha sasa una cheki, hee, julai nayo inakuwaga na uradi ingine mbaya mbaya ya kuchachisha, juu ya mvua ama baridi inachachisha, hadi mvua ya hiyo time bado inakuwanga mbaya sana, si ka ya novemba, novemba hainanga baridi sana lakini inakuwanga na baridi, lakini sasa ya julai, julai inakuwaga baridi ingine ya kuchachisha sana unaona. Hei inabidi hadi unapata kuna nyesha nyesha udu unaona. Julai ni mbaya tu.

Sikio ni sehemu ya mwili unacheki. Sikio ni sehemu ya mwili inapatikana sana sana kwa kichwa hivi unaona hapa kwa sura. Kando yani chini ya nywele hivyo. Sikio ni iyo ni sehemu yenye unatumia kusikia yani sauti maneno nini unacheki. Hivyo ndio inatumika kusikiliza unaona. Nasikiaga ati bila sikio adi mtu kutembea, hawezi tembea vizuri yaani, ati utakuwa na balance fiti, sasa sjui ama ni ukweli ama ni vako, lakini mi husikia sikio husaidia sana, adi ni ati husaidia, nimekumuka tukikuwa tunasomanga hivyo kwa biolojia, tukiwa kidato cha nne, sikio husaidia sana bado kwa mtu akitembea nini nini yaani, yaani, yaani sikuzote sikio.

Risimaliwatu ni najua kama ofisi hivi ya kampuni. Yani mali kama HR hivi unacheki kwaivo ndo ushugulika na kuajiri watu unacheki. Kufunza watu wenye wameajiriwa venye watafanya kazi zao unacheki. Kushugulikia pia mshara. Undewu lipawe njame ajiriwa huko unawana na kampuni hezi fanya bila rasili mali watu unaona. Lazima ju ya hiyo rasili mali watu unawana shugulikia. Bado ndio wana shuguli usalama ya wafanya kazi unaona. Kwaivo wakona kazi mingi na ni muhimu. Wana saidia tu. Wao hu ajiri ajiri wa watu sana.

Mawingu. Mawingu tunaijua kama huko juu yaani, una cheki hiyo yenye iko huko juu mawingu. Na si tunajua mawingu ndo huletanga mvua yaani juu si tunajua jua, jua huchoma maji yenye iko huku chini yani unaona inanyonya hio maji yote after kuichoma alafu hio maji ikipanda huko juu inaenda inatengeneza mawingu sasa. Kwa hivo ile mawingu ikishashikana ishikane sana alafu nayo inamwagika kama maji yenye sasa tunaiita mvua tunaiita mvua. Kwa hivyo, mi najua mawingu ndo hutengeneza nini hutengeneza mvua na kufika kwa mawingu labda utumia ndege juu unaonanga ndege ziufika kwa mawingu vibaya sana.

Faida, faida tuseme, faida ni kama kwa biashara hivi unaona kwa biashara unakuanga umenunua stock, tuseme umenunua stock ya ngiri kumi. Alafu kitu kaa mwisho wa wiki hivi, ukihesabu upate ile stock ushauza yote na imeisha. Na pesa zote uko nazo ni ngiri mbao hivi unaona. Kwa hivyo utasema ngiri kumi, utasema hiyo ngiri mbao, utoe ile pesa ya stock, ile ngiri kumi. Ukishatoa hiyo ngiri kumi unabaki na ngiri kumi juu.

Kushoto, kushoto, kushoto ni pande, lakini bado sena sana, tumia kushoto kama ya mkono, mkono wa kushoto, ukusikia mtu nwa mkono wa kushoto kumaanisha, yeye hatumii mkono wa kulia, unaona, kwa hivyo inalingana, lakini watu wa mkono wa kushoto wanakuwaga wachache sana, unaona. Na wana kuwaga watu yani sijui yani mkona ya kushoto ina kuwaga na nini sana inakuwaga maalum sana ukipata mtu wa mkono wa kushoto kama ni kuchora huyo mtu huwa anachoraga vibaya sana, kama ni mpira hadi ukiangalia mtu kama messi unaona mguu yake ni ya kushoto. Ewe huyo mtu sasa mpira ni mbaya unaona. Kushoto ina kuwanga mbaya nayo Mimi natambua kushoto hadi kuliko kulia vibaya sana unaona. Eee lakini kushoto bado ni pande unajua. Eee enda upanda wa kushoto. Ama tu naambiwangwa ukielezewa mahali ama njia unambiwangwa piga. Ukifika hapo uende kwa mkono wako wakushota. Kwa hivyo unajua unaambiwa wende panda ya left.

Waridi. Waridi mi najua waridi kama mauwa yani unacheki. Waridi mi naezasema tu ni maua. Maua yenye watu watakuja kupeana peana. Hapa mwezi. Sini siku mbili zina kama wiki mbili zina kuja hivi. Hadi wiki mbili ni mingi. Maua ya mapenzi hivo. Tuseme kaa akina rose hivi. Hizo ni mawaridi kulingana na mimi. Mi najua waridi kama maua. Na waridi utumika sana sana na wapenzi. Unajua eh kwa harusi hivi valentine's day madating hivi unacheki eh hizo mashughuli tu.

Ndugu ndugu ndugu ni morio ndugu ni morio bado ama mtu umezaliwa na yeye kwa mama mmoja unacheki ama baba mmoja huyo ni ndugu yako unaona. Hivyo tu ndiyo mimi najua vako na ndugu hakuna design ingine ama morio unacheki unajua mnaweza kuwa na uarif na mtu like yaani nyinyi ni mamorio lakini ile umorio imefika tu design ni kama mmezaliwa kimoja unacheki hiyo design tu.

Bila shaka. Bila shaka nika kusema bila kushuku unacheki. Eee yani hivyo ndo kuko yaani unaona. Eee. Nika kusema tu ukweli wa mambo. Hivi na hivi na hivi unacheki. Eee. Hivyo ndo pili tu mi nitakuwelezena bila shaka. Sijui mambo na bila shaka sana ju bila shaka bado nakuambia ni kiswahili sanifu unajua. Eee na mi kiswaili sanifu bado hatujazoea vaku zo kiswaili sanifu sana unacheki. Kwaivo huku tu eee. Eee. Huku saa bila shaka labda tu seme, eh, si vako, kitu kaa si vako hivi, na ati ni ukweli ama, eh, iyvo ndo kuko walayi, nini unacheki, iyvo ndo kuko, bila shaka uko, eh, lakini bila shaka ni kiswaili sanifu, ah.

Labda, labda inamaanisha, ati lazima yaani, imanisha ti nikitu lazima yaani, unona? E, e, labda inamanisha tu njia ingine tu ya kikando, si kumanisha ti nilazima ama iiko yaani, unona? Kama sayi kwa sentesi sana nitakuambia, unona? Ni kama sayi niulize, e, tunazapatana leo jioni, nikuambie, labda nita kuambie iyo jio, yo jioni, kumanisha, labda, kumanisha labda nitapatikana ma nita kosa kupatikana, unona? Kumanisha si lazima uwekelea tikitu hati tutapatana sasa unona. Labda tu niakukuambia si lazima. Lakini italinga italingana. Kuna yoyote ineza tokea yani. Neza kuja nikatae kukuja unona. Inalingana sasa.

Joto kidogo. Joto kidogo ina maanisha ni hiyo joto aichachishi unacheki. Unajoto kunile joto eh kunile joto diukioa kwa akezaani ya wezi tulia akeza ati fiti Azimbo towe shati ni ninini unacheki na kunile joto kuwa fiti tunashati lakini wezi vaso ata wana. E hiyo ni joto kwa fiti unacheki. Joto joto pia itakagi kajua kakali sana jua chomea saa nne hivi saa tano hivi inakuga na joto kidogo nona kama saisi nona saini ni saa ne saa tano hivi sai adi ni sane kajoto kama kasa hiki inakuaga na uradi sana juu akachachishi inacheki lakini acha ifike kitu saa sita sasa hapo he ndo utajua rada ni chafu jujua sasa inakuganisha kuwakali nona inakujua kali saa juwakali inachishi inaleta joto mingi nona lakini wakati jua si kali sana akunaa joto kali nona akunanga joto mingi kwa hivyo joto nakuwa kidogo ya yun do tu uradi.

Fursa. Fursa. Fursa tuseme tu ni nafasi. Yaani kama fursa ya nini sasa tuseme ya kuongea tu. Kama kwa kongamano hivi ama mkutano. Hilo wakati umepewa sasa wakati wako wa kuongea yaani hiyo wakati umepewa ukaambiwa sasa ongea sasa. Hiyo ni fursa yaani nafasi ya kuongea ama unaona. Bado kuna fursa ya kaji, kuna fursa ya vitu mingi unajua. Inalingana unamaanishaje lakini, lakini fursa sana sana fursa inamaanisha nafasi. Ile kupewa kitu fulani yenye kujiri We tu ni nafasi fulani.

Programu programu ni ni kitu tuseme kitu yenye mi hufuata sana sana tuseme mi programu nafanyaga sana sana kuna za simu bado najua kuna programu za kimaisha bado ju pia kimaisha binafsi lazima pia ufuate programu zako unajua kama kuamka kufanya fanya nini kufua kufanya fanya nini hizo bado ni maprogramu najua ni programu zangu za kimaisha nafuana lakini programu za kiteknolojia zenye mi hufuata sana ni Kaa WhatsApp hivi ju ya mawasiliano hivi mashugli shugli za biashara IG nayo Gram Gram pale nayo ni masheree nini nini unacheki na marafiki unaona. Mawasiliano tu hapa na kule unacheki na kujuliana hali na watu wengine bado kuna TikTok hivi ya kuangaliangalia mavideo sa unaona. Shugli ni mingi bado lakini programu hizo ndo programu mi hutumia sana sana.

Pole, pole, pole tu ni neno la kuambia mtu aize yaani ama atulie yaani, ni tu ya kuomba, kuomba nini sasa, kuna vyenye inaitangwa, kuomba msamaha yaani unaona. Pole inakuanga neno ya kuomba msamaha unacheki. Wakati mtu amekukosea, unaona, yeye hukuambia pole, unaona. Ama wakati uko na shida mtu hukuambia pole. Kukuambia pole wakati uko na shida yaani ni kukutuliza unaona. Hiyo si kukuomba msamaha, hiyo ni kutuliza tu juu haufai kupitia chenye unapitia unaona.

Mguu. Mguu nayo ni sehemu ya mwili unacheki. Mguu ni sehemu ya mwili yenye si hutumia kucheza mpira. Kutembea kupiga tu mashugli mingi mingi mguu bytha ni muhimu sana juu mguu ndo utoa mtu mtu mtu mtu mahali flani. Inampeleka mahali ingine fulani juu ee bila mguu nayo we lakini pole sana kwa wenye hawana lakini we bila mguu ni ni mbaya tu. Hiyo hiyo si njia fiti ya kunini na mi nashukuru sana juu nikona yangu tu yote mbili mungu amenibariki bado unaona hivyo ni asanti sana kwa maulana miguu ni muhimu baithaa sana sana.

Maji, maji tunaweza sema ni saa ni nini sasa. Ni kinywaji yenye mtu hukunywa akiwa kiu sana sana unacheki. Na maji ni uhai, unaona. Lakini maji hutumika na vitu mingi, maji ni uhai ju. Venye bila hewa huwezi ishi bila maji mtu wangu unacheki. Maji inahitaji vako. Maji bado ndo hutumika kungara unangam. Kuoga lazima utumie maji unacheki. Kufanya fanya vitush mingi sana mtu anahitaji maji unajua. Kwa hivyo maji ni muhimu kwa maisha ya binadamu. Ju bila, kila siku kuoga lazima utumie maji huwezi oga na kitu ingine, lazima utumie maji. Kupika lazima utumie maji. Unahitaji kukunywa maji unaona. Kwa hivyo maji muhimu sana kwa maisha ya binadamu. Ni ya jadi kuwa wanyama mimea pia unaona. Na ndio maana mvua hukuja ju mvua unajua mvua ni maji yaani. Ndio maana Mungu mwana tu anatuchezeanga na uradi ya mvua niaje.

Februari, februari ni si nimwezi pia tu ya mwaka. Iyo ni mwezi wa pili mwaka ikiaza. Kama sahii tuko mwaka wako elfu mbili na ishirini na sita. Sindio, sai kwanza hadi tuko hiyo mwaka februari. Tumeaza februari juzi tu. Sahii tuko siku ya ngapi. Tuko siku ya tatu februari, unaona Yeah, ndo tunangoja tuone hii februari itakuwaje mazee. Kwanza nyi najua mko na uradi hii februari mnafaa mtukanje. Hii februari kwa hivo cheza na rada man. Hei msituangushe mkituangusha unajua labda chiinje. Mwende mskize chiinje mjue chiinje inamaanisha nini walaye. Februari siku zote. Hee februari ni mwezi tu kawaida kutoka januari ni januari halafu iingie februari. Ingie februari halafu iingie machi ama ni mechi. Hei venye sasa utadai kuiita.

May, may inakuaga pia ni mwezi unacheki ni mwezi wa tano mwezi watano sasa hivyo mweni ina kuga mei sana sana siji uradia mei lakini mei ni mwezi tu watano hivyo ndo mine za kushtu watu hivyo ndo uradia nyamina nga mna mei sana sana mwezi watano kutoka ina kuaga ibrili alafu wingie mei sasa kutoka mei sasa ndo uingie julae ama ama ama juni sasa juni gani hafo kwa hivyo ni moja tu ya zenye.

Rangi ya chungwa rangi ya chungwa nayo sasa hizi ni gani gani rangi ya chungwa ni gani sasa unajua chungwa chungwa chungwa chungwa sasa mimi hiyo ya chungwa mimi siwezi kuambia vyenye inaitangwa mimi najua tu orange ama ni orange ama ni yellow tuseme ni yellow kuna chungwa ya orange na kuna chungwa ya yellow sindio sijui rangi ya chungwa vizuri.

Nimefurahi kukutana na wewe, hiyo ni design sasa, ntakuelezea aje sasa hiyo si ni furaa ju ya, kupataa namimi, unajua na huwezi juwa sa tumepatana ju ya nini, lakini, hili yamaanisha yani, umebambika yani ju ya kupataa na mimi, labda ukunijua unajua, maybe ume umebambika kunijua pia unajua, lakini sana sana watu tu huwambia watu wanasaidiana unajuwa yani watu wanahitajiana yani labda watu wako na hisia sindio. Lakini bado unaezafurahi kukutana na mtu. Siku ya kwanza sana sana adi ndio watu huwambiana. Iyo design yani na mkiachana sana sana unasikia mtu wachapia mwingine eh nimefurahi kufanya nini. Nimefurahi kukutana na wewe Maybe kenye muliongea ilikua uradi ama alifurahishwa na shugli zenye mlipiga ndio maana alifurahi kukutana na wewe lakini iyo ni fura ju ya kukutana na mtu ama ivo tu mse kukubamba pia.

Matunda, matunda nayo ni, matunda ni mmea unajua. Huku vyenye sisi tunajua matunda sana sana tunajua kama mmea hivi. Mmea yaani yenye inatoa hizo matunda sasa kuna matunda mmea halafu mmea wa matunda kuna mmea wa matunda yaani matunda sasa ni ile yenye yenye unavuna yaani kaa maembe hivi unacheki kaa maembe nini ingine machungwa hivi unacheki. Matunda ni ya aina mingi, na matunda ni mzuri sana na afya ya binadamu. Kwa hivyo ni vizuri tu binadamu akikulakula matunda ni aje inakuanga uradi matunda ingine si tunajua sasa matunda ingine najua. Ni ya tenje unajua tenje sisi tunajua tenje kama iphone hivi tunajua kama matuunda juu si unajua iphone inakuanga na hiyo nini ya matunda hapo ile apple hivi kwa hivyo sisi tunaiita matunda sasa juu ya hiyo vako unangam ni mbaya.

Dada, dada nayo sasa, dada ni mtu mmezaliwa tu na yae lakini kike hivi unacheki, binadamu wa kike hivi lakini sasa mezaliwa na yae kwa mama moja, lakini si lazima mmezaliwa na yae tu unacheki, bado kuna dada ki yesu kristo unajua, inalingana sasa ni aje venye venye unadai, lakini dada ni mtu mezaliwa na yae sana sana, ama rafiki yako wakike, huo ni dadako bado unajua,

Haraka. Haraka mi na haraka najua kama ni ile design tu ya kufanya shugli teke teke yaani. Kama ni kutembea yaani kuna zabe unafikafika hivi unacheki. Yaani umejituma yaani. Haudai kuchelewa yaani. Haraka lazima ikose. Ukiwa na haraka hakuna kuchelewagwa yaani unaona. Lakini bado unaeza kuwa na haraka ju ushachelewa unaona. Kwa hivyo inalingana ni aje bado. Lakini haraka ni hiyo design ya kufanya shugli teke teke. Shugli yote tu unapiga unajua. As long as tu umeikimbiza umeikimbiza hiyo unafanya shugli ya teketeke ka kukimbia. Bado una unacheki unatembea haraka. Unasoma haraka unacheki. Unaongea haraka. Unapika haraka shugli unacheki. Haraka nayo usiende na wakati yaani kutumia wakati mdogo kufanya kitu unaona hiyo ndio haraka sasa.

Aprili, Aprili nayo si ni mwezi niaje. Aprili huku sasa inakuwagaa. Ni mwezi wa nne unajua. Ni Januari, Februari, halafu ni mechi ama ni nini i think halafu sasa Aprili sasa. Aprili sana sana sasa huku. Wanafunzi wanakuaga wamefunga shule. Kwa hivyo inakuaga wakati wa nini, likizo sana sana kwa wanafunzi. Wanafunzi, chuo ya msingi, chuo kikuu zote zinakuwanga zimetinga Aprili hivi unaona. Kwa hivyo inakuaga tu wakati wa watu kufurahia yaani bado. Inakuaga na masherehe sherehe kidogo juu ya likizo. Unajua lazima watoto waenda watembee tembee mahoteli zimefunguliwa ni aje waenda wakaogolee mashughuli shughuli tu kiasi kiasi unaona bado ni uradi.

Rahisi. Rahisi. Rahisi ni kumanisha ni kitu si ngumu una cheki. Ya ni ukifanya nika unabambika kuyifanya aina uchovu, ya na mambo mingi unaitaji kufkiria aikuchokeshi mwile aikuchokeshi akili ya na cheki. Ya ikotu sana ya unafuria kuyifanya. Ono naikiwa fiti tu, yo ndio kitu raisi, kama unapata kama esabu raisi bado, esabu unajua kufanya vizuri kabisa yani una check yo nikaa kitu raisi sasa. Ama unajua kufanya kitu flani kuchora hivi, unajua kuchora kitu flani raisi. Yani unaeza fanya vizuri hadi uamshwe saa ngapi hiyo ndo kitu rasi naeza sema. Amo kitu kaa kubeba mzigo hivi, mzigo nezabebo unona, mzigo nabeba iyo ni raisi unona, unabeba na uchoki ni unasuke kuchokieshi. Yoni mjigo rais yunona kufoni kulingana venye tu unataka kuitumia yi ajina yo ndo mjanta sasa.

Zamani. Zamani inamaanisha vako za kitambo, yaani za kimbokta hivyo unaona. Sasa nda kwambia ka za watu ka mababu, mababu, mababu zangu unacheki. Hizo ndo za mazamani unacheki. Lakini bado zamani miaka ka mia hivi ni zamani. Adi mana kitu kaa nini sasa? Elfu moja ma elfu moja na mia tisa na sitini huko hizo ni mazamani bado. Unajua saa iyo githaa sijui ama walikua na uradi hao walikua wanaishi maisha ingine funny sana unacheki Yeni zamani iyo ni enzi za kale, unaona adi ukisikizanga mariba zao. Unashtukaga tu, wanakuwaga na mariba zingine za udu sana. Ju kama watu hao, ishirini na moja hapo hivi, wa elfu mbili na moja. Ni watu adi madidre, angeeka madidre. Alikuwa na sumuwa na jama madidre. Unaona iyo ni udu kwa hivyo kumanisha sana uko hizo mazamani za iyo time. Ayo enzi sasa ya kale hili kwa zamani hili kwa nga udu sana namashgli zao haa.

Anakara, so mine do kuna mji ya Taki wajua ya Taki adgas jayi yena na ijua kuna zabe kama yu kwenye gava ya Taki ufanyafanyama shuglizao, ene itagwa Anakara yu mji sasa. Mwingine Anakara najua ni luku flani tu wina tumiwika kutanganeza mashati hivi, matoja, madres hivi uku Afrika. Design ya kitenge hivi unacheki, hiyo ndo tu mi naeza kuchapia na hiyo Anakara.

Malipo, malipo si mi najua tu ni uradi hapa tu, yaani ni kenye utado yaani kenye utapewa after, yaani ni kama consequence hivi yaani ka mshahara hukua unacheki venye we hungojea malipo mwisho wa mwezi huku wanaitaga yao mshahara unaona alafu tu malipo ni kila kitu yaani malipo ya dhambi malipo ya uzuri ya ubaya unaona. He, kwaivo hivo ndo tu nitakwambi unaona. Nika bado ukifanyia mtu mboka yoyote, tu shugli yoyote kiasi ya masaa ka tatu hivi unaona. Bado atakulipa ka ni mia tatu ama ni mia nne unaona hiyo ni malipo bado si unacheki hiyo ndo tu naeza kuambia malipo, yaani malipo ni kenye unapewa. Baada ya kufanyia mtu kitu flani unaona. Ikuwe ni kizuri ama ni kibaya unaona. Ikuwe ni kizuri ama ni kibaya unona. Ikuwe ni ki amekurudishia na uzuri ama amekurudishia na ubaya hiyo ndo malipo unaona. Ni ka venye unasikianga asante ya punda ni mateke. Yaani hiyo ndo malipo ya punda ukishasaidia punda inakuguza mateke unaona hiyo ndio design tu.

Kiti, kiti ni design tu, ni kakiti kenye watu hukalia, unajua wakati wamepumzika. Sana sana inakuaga imetengenezwa na mbao kiti ya nyumba huko nyi mnajua huko labda mnajua kama masofa sana sana sa huku tunajua tu kama kiti. Bado inaeneza kuwa ya plastiki hivi, isikuwe, si lazime ikuwe ati ya mbao, pia ya chuma design. Huwezi jua, unajua kaa za, shule za, shule nazo zi hukuwa chuma zingine, unajua. Kwa hivyo kiti tu ni kenya unakalia yaani wakati unasikiza mwalimu ama unafanya shuguli yote uko nayo unaona kwa nyumba, darasani, cheki, hospitali. Viti zo hukuwaga mahali mingi sana kwanza mahali kuna huduma hivi. Lazime kuwe na viti juu ya watu kutulia tulia unajua. Hiyo ndo tu uradi yenye naeza kuchapia ya kiiti niaje.

Chini, chini, chini ni kumaanisha, ile za biwe, dao ni iti santa kuchoreshaje kusu chini. Labda kwenye mtu huzikwa, unajua huko ndo chini yaani. Juu watu huamini chini ni kwa shetani unaona, lakini sasa akuna vako ka hiyo unajua. Shetani pia ako huku duniani unajua. Lakini sasa chini, chini, chini ni huku tu chini kwa, kwa nini sasa? Kwa mchanga zaidi, tuseme, chini hivo. Hiyo ndo maana kubwa sana ya chini. Ju kuna juu na kuna chini. Unajuwa. Juu sasa ni kinyume ya chini sasa unaona. Kwa hivo inalingana wee unaongelea kama ya kama ya shule hivyo ukipata shule mmefanya mtihani. Halafu wee ndo wa mwisho kule chini. Hivo uko chini bado. Ju kuna wanye wako juu yaani wale saa wameongoza. So chini bado iko na maana mingi mingi huku tu.

Barua Pepe, Barua Pepe nayo tu ni ni hizo tu zenye unapatapata unaeza zipata kwa e-mail sana sana ama kwa message unaona zingine ni za maana zingine ni za udu unajua. Lakini mi sa zangu zile mingi mi sishugulikangi nazo kusomasoma unajua. Labda zenye najuaa ni za maana unaona. Ju hadi wakati wa kurudisha mi sasa hiyo wakati sina. Kwa hivi sishughulikangi na mingi sana. Naziangaliaga tu alafu naondokea.

Mpya mpya inamaanisha yaani kitu kitu tuseme ijatumiwa na mse yaani unacheki, yaani kitu umeshika shika tu hiyo siku hivi haijatumika bado unangam, hiyo ndio kitu tunajua pyam, yaani kitu rada safi yaani unacheki, lazima ikuwe kitu safi nayo lazima, hiyo nayo ni kitu ingine unacheki mpya mpya kwa hivyo ni uradi vibaya sana unaona, mpya ni ya vitu mingi sana unajua, maluku unaona mavitu mingi sana ni mpya unajua vitu nye tuunadai lakini vitu ziko mpya mpya niaje manguo kila kitu unadai unapata mpya unajua yenye tu unadai hiyo mpyanjez.

Mkono, mnoko nayo sa si ni sehemu ya mwili unajua yenye watu hutumia kushika shika vitu kufanya vitu nayo. Mkono pia ni muhimu, unajua kwa maisha mkono ni mbaya bila mkono kuwa story ingine mbaya sana. Juu inaeza kuwa ngumu hadi kujiifanyia shughuli, labda hadi kujifanyia shughuli, so unajifanyianga mguu lakini unaona. Lakini tu ni kurudishia shukran kwa hosana ju ee kuwa na mikono yote mbili mtu wangu tu ni bahati. Yaani ni mungu tu kushukuru mkono so ni hio sehemu tu yenye mtu anatumia kufanya fanya kazi nayo kushikilia simu unaona hio ndio mnoko.

Ndogo ndogo inamanisha ee eni tseme ka ni chakula umesema ni ndogo ni kumanisha aikutoshi unacheki ee aikutoshi yaani unaona ee uongezewe ingine fike fike mahali uskiemeta kutosha yaani niki roma ndogo eni wezi shiba iyo kiroma aya alafu ngine ni nini sasa ee ni kama toja hivyo tseme toja seme toja ni ndogo toja ndogo pia aikutoshi yaani aikuingi yani ukivaa uwezi toshea yani inakufinya uwezi hiyo pia ni ndogo unacheki zawadi ndogo ndogo tu ni kumalisha kitu kiasi yani unacheki ee hivyo sasa tu ndo nakuambi ya tivo ndo nafaa kujua.

Maji ya matunda. Maji ya matunda nayo ni uradi unajua. Matunda huokolea mtu sana. Kwa yaani mwili unajua. Matunda ina kwanga mzuri na afya sana. Kukula kula matunda mingi inakuaga na afya fiti sana. Yani hukusaidia fiti. Unajua maji ya matunda ineza kuokolea sana kwa afya. Mi maji ya matunda hadi napenda sana ni maji ya machungwa. Machungwa inakuaga fiti pia ya maembe inakuaga uradi vibaya sana. Huku maji ya machungwa sana sana ni shilingi ngapi. Ni ngapi sabini hivi kitu ka sabini tuseme sabini ka sijakosea, eeh inaangukia hapo sabini. Mia hapo lakini nayo iko fiti iko bie. Na ni tamu vibaya sana unacheki. Eeh kwa hivo ni uradi siku zote.

Jambo, jambo, jambo linaweza kuwa unauliza mtu rada nigani kumjulia hali hivi. Ama jambo ni za kuambia mtu kuna kitu nataka kumwambia kumwambia. Kaa sai naeza kuambia, eh kuna jambo nata kukuambia unaoa hiyo ndio kumwambia jambo, alafu kuna hujambo hujambo nayo sasa, hujambo nayo sasa ni hujambo nayo sasa ni kuambia mtu ukoaje. Yani rada ni gani, unacheki hiyo ndio hujambo nayo sasa. Kwa hivyo inalingana unatakaje unaona ama unataka kunipea kuniambia riba. Ama ni kuniuliza rada ni gani niko aje bado hujambo inatoanga riba bado kwa mtu ju unajua ukiniuliza uko aje alafu nikuwe niko na manoa si nitaanza kukupea riba bado hivo tu ndio inafaa.

Manjano manjano minaeza sema tu ni rangi ya nini ngira ya ngira ya machungwa hivi sana sana kulingana mimi hivo ndio tu mih naeza sema sioni kitu ingine kuhusu manjano ngira ya matunda hivi na majano hukua uradi sana.

Badae, badae inamanisha, si hizi maisa ya, unacheki. He, hizo maisa zingine unacheki, he, badae ya kama sai neza kuchoresha, unada twende shugli ama ume, itatonde mahali, nakuambiaje. He, Mr. Kuja sai mi ntakuja nini. Takuja badae, ukewari nime kuchapia badae niku manisha. Si hizi maisa ya, lakini takuja tu mabadae, ya, mabadae nizo magiza zingine. Kama ni asubuhi hivi, ukichapia msa, utakutu mabadae inamanisha utakuja maisa ya majioni unajua ee iyo ndo tu mine za kuchapia kusubadaya badaya ni magidha zingine magidha ingine ingine aje.

Ijumaa ni siku ya wiki siku moja ya wiki ile inakuanga alamisi alafu ndio uingie ijumaa katika ijumaa unaingia jumamosi sasa. Ijuma ndio inakuanga siku sana sana ta waislamu kuenda kuabudu inakuanga siku ya waislamu kuenda kuabudu ijumaa bado ndio inakuanga siku kama ya mwisho yiki juwatu wenye wanafanya kazi kwenye maofisi wanafanya kazi ijumaa nafanya kazi kwa maofisi sana sana wanafunganga kazi juma. Unapata hawaingii jumamosi na juma pili hawaingii unacheki kwahivo ijumaa bado ndio hadi watoi shule hivi watoi shule za msingi adi huwa wanaendanga nyumbani ijuma wanarudi tena juma tatu juma mosi ya juma pili ya hawaingi unaona kwa hivyo ndo tu naeza kuchapia kuhusu ijumaa.

Bustani ya umma, mi najua tuu kaa zabe tuu hivi. Kuna watu huenda kujibamba lakini unacheki lakini ni mahali tu kwa watu wengi wengi unacheki si zabe private hivi. Zabe tuu. Rahisi rahisi unaona, eh, mahali kuna wasee hivi wanaenda kujibambanga hivi. Naeza kupea ka wapi kaa uhuru park hivi unacheki, ee hiyo ndo zabe naeza kuchapia ka uhuru park ni zabe ya uradi.